Kama mwanarika, mimi uhifadhi data yangu mahali salama. Karibu na kwenye sanduku, la siri, la kumbukumbu. Hii inamanisha napenda kuweka mambo muhimu kama picha, nyaraka na tarifa zangu binafsi katika sehemo ambazo ni salama na zisizo rahisi kufikiwa na watu wasioruhusiwa. Zaidi ya hapo, hifadhi ya data ni muhimu kwa sababu inasaidia kusimamia tarifa zangu. Kwa mfano, kama ninaangalia picha za familia, habari za shule au kumbukumo muhimu, napenda ziwe kwenye simu zangu au kwenye kompyuta yangu yenye password. Hii inanipa uhakika kwamba tarifa zangu haziwezi kupotea au kuibiwa. Pia, hifadhi ya data hunifunza kuwa mwangalifu na kutumia teknolojia kwa busara. Kwa mfano, sitaki kuweka tarifa zangu kwenye mitandao isiyo salama na mara zote napenda kufanya backup ili kila kitu kikaibiwa au kupotea na kuwa na nakala salama.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni kuhitimu na kupata shahada ya uzamifu katika chuo kikuu. Hilo lilikuwa jambo la furaha kubwa na fahari kwangu kwa sababu linaashiria mafanikio niliopata baada miaka ya bidii na juhudi. Kuhitimu unanipa hisia ya kuridhika Kwani nilijua jitihada zangu hazikuwa bure na sasa ninauwezo wa kuanza safari mpya maisha yangu ya kitaaluma Sherehe ya kuhitimu ilikuwa ya kihistoria kwangu Nilijivunia kuvaa suti yangu ya kipekee na kusherehekea mafanikio yangu pamoja na familia walimu na marafiki waliokuwa nami katika safari hiyo Tokio hili linanikumbusha umuhimu wa kujizatiti Huwa na nidhamu na kuamini ndoto zako Pia linanipa mostisha ya kuendelea kusonga mbele katika maisha nikijua kuwa kila hatua ya elimu ni hatua ya kuelekea mafanikio makubwa zaidi.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano ya mbio kushiriki mashindano ya mbio kunanipa faraja na kuzidi kujua uwezo wangu wa kimwili kushindana na heshima na wenzangu na kujifunza uvumilivu nidhamu na mashirikiano mashindano haya si tu ya kushindana bali yananifundisha maadili ya ushindani na haki ya kujidhibitisha mwenyewe zaidi ya hapo kushiriki mbio inanisaidia kuwa na afya njema kwa sababu kuna himiza mazoezi ya mwili, kuvuta hewa safi na kuimarisha moyo na misuli Pia ni fursa ya kujenga urafiki na wenzangu kwa sababu mara nyingi mashindano hufanya ufanya kuwa pamoja na kutoa fursa ya kushirikiana na kucheka pamoja na kucheza pamoja mbio ni mojawapo ya njia ya kujipumzisha kiakili kwani unaondoa nguvu zilio kwa mwili na shinikizo la mawazo.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini kupitia kurekodi malengo ya kila mwezi ili kujua ni hatua gani nimepita na ni sehemu gani nahitaji kuboresha zaidi Kila mwezi ninaangalia malengo nilioweka mwanzoni wa mwezi kama vile kufanya kazi kwa ufanisi, kukamilisha majukumu yangu na kushirikiana na wenzangu kurekodi malengo kunanisaidia kupima maendeleo yangu kupanga vyema siku za baadae na kuboresha nidhamu kibinafsi Pia kunanifundisha umakini na uwajibikaji kwa sababu kila mwezi napima kama nimefikia kile nilichokusudia kwa mwezi ulipoanza na maendeleo yangu mwezi unapoendelea Kwa kufanya hivyo, ninahisi furaha na kuridhika pale ambapo malengo yanapotekelezwa na pia inanipatia motisha kuendelea kufanya vizuri zaidi ninapo kamilisha malengo na kukua zaidi siku kwa siku.

Siku ya leo ninawazo zuri la kuwasaidia wenzangu. Napenda kuwasaidia wenzangu kwa sababu inanifanya nijisikie furaha na kuridhika, kwa mfano Ninaweza kuwasaidia katika kazi ya shule, kujifunza pamoja au kushirikiana nao katika michezo na shughuli za kila siku. Kuwasaidia wenzangu kunanifundisha urafiki, mshikamano na kuwa na moyo wa huruma. Pia kwangu inanisaidia kujenga mazingira mazuri ya kushirikiana ambapo kila mmoja anahisi kuthaminiwa na kuungwa mkono. Siku kama hii ninajitahidi kuwa mtu mzuri kwa wenzangu kwani kunasaidia wengine kwa njia nzuri kujenga jamii enye upendo na mshikamano ni vizuri kusaidia watu eeh.

Napenda ushirikiano uliopo katika mtaha wetu na upendo na usalama uliopo. Napenda mtaha wetu kwa sababu kila mtu anashirikiana na mwenzake. Kutengeneza hali ya amani na mshikamano. Wakati washugli za pamoja kama kusafisha mtaha kushirehekea sikukuu na au kusaidiana wakati washida. Inanikubusha kuwa sote ni familia moja ndogo. Upondo uliopo unafanya mtaha wetu kuwa mahali pazuri pakuishi. Watu wanasaidiana bila ubinafsi, wanashirikiana furaha na huzuni na kushirikiana kusaidia kuondoa migongano. Usalama pia ni jambo muhimu ambalo linanipendeza sana kuhusu mtaawetu. Ninajisikia huru nikitembea mchana na usiku na najua kuwa wenzangu wanajali kuhusu kila mmoja. Hili linapanua amani ya moyo na linanifanya nijisikie furaha na kurithika Kwa kuwa sehemu hii ni nyumbani kwangu kweli kweli.

Wakati wajua kali napenda kuepuka joto kali ili nisije nikapata shida ya mwili kwa mfano Napenda kukara jini ya kivuli cha mti au kwenye veranda ya nyumba nikipumzika na kufurahia hewa safi Pia napenda kunywa majisafi au juisi ili kuzuhia kiu na kudumisha mwili wangu kuwa na nguvu Zaidi ya hapo, napenda kutumia wakati huu kufanya shugili tulivu na kujifurahisha kama kusoma vitabu, kuchora, kuandika au kushona. Hili lina nisaidia kuzidi kuwa mbunifu na kuwa tulivu, mtulivu wa akili. Wakati wajua wakali pia hunifundisha kujilinda na kutunza afya yangu ni nasoma muongozo wanamna ya kujikinga kama kuvaa kofia kutumia kiraka chajua au kuepuka kutembea mdamrefu bila kinga Hili hufundisha nidhamu binafsi na kujua jinsi ya kupanga mda wangu vema kwenye ni muhimu kufanya mambo muhimu bila kuumiza mwili kwa kifupi wakati wajua kali ni nafasi nzuri ya kupumzika kufikiria kujifunza na kutunza afya yangu na hivo kuna nisaidia kuwa na nguvu kuendelea na shuglizangu za kila siku.

Na wafahamu majirani zangu vizuri, najua majirani wangu ni watu wa upendo na mshikamano. Wakati mwingine tunasaidiana kwenye shugli za kijamii, kama kusafisha mtaa, kusherekea siku kuu, au hata wakati mwingine mtu anapohitaji msaada wa haraka. Hii inafanya majirani wangu kuwa kama familia ndogo ambapo kila mmoja anajali mwenzake. Zaidi ya hapo kufahamu majirani kuna nisaidia kujenga uhusiano mzuri wakijamii. Napenda kujua majirani wangu ili niweze kushirikiana nao kubadilishana mawazo na kusaidia na pale inapohitajika. Kwa mfano, wakati mwingine tunafanya michezo ya pamoja au kuandaa hafla za mta ambalo linaongeza urafiki na mshikamano. Pia, kujua marafiki kuna nifundicha heshima, uvumilivu na mshikamano. Napenda kuona majirani wakisidiana bila ubinafsi kwa furaha na huruma. Hii inafanya mta wetu kuwa salama, furaha na mahali pazuri pakuiishi. Ambako kila mtu anahishi na kuhisi kuthaminiwa pia anangua mkono.

Ndiyo napenda kuvaa kofia. Napenda kofia kwa sababu inasaidia kuniweka salama kutokana na jua hasa wakati wa mchana au nikitembea nje. Pia, kofia hufanya nionekane mzuri na mwenye mtindo. Na mara nyingi napenda kuchagua kofia yenye rangi nzuri au yenye muundo wa pekee. Zaidi ya hapo, kuvaa kofia kunanisaidia kudumisha afya yangu kwa sababu kinazuia jua, kuumwa na kichwa. Na nyuso na pia kuna linda nywele zangu Pia kofia inaweza kuwa njia kuonyesha utu wangu na utu wangu kupenda vitu vyangu Kwani kila mtu anaweza kuchagua kofia anayoipenda Kofia pia inasaidia kufunika nywele wakati nywele imeharibika kwa kifupi, kofia si tu kuwa ya mtindo, bali pia inamanufaa ya kiafya na usalama na inafanya nitambuliwe vizuri pale ninapokuwa nje.

Siku ndefu au muda mrefu wa masomo au kazi ninajipumzisha kwa njia mbili ili kujipa nguvu mpya. Moja wapo ya njia hizo ni kukaa kimya kidogo kuangalia mandhari au kusikiza mziki wenye utulivu. Hili linanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuifanya akili yangu ipumzike. Zaidi ya hapo, napenda kutembea kidogo, kucheza michezo midogo, au kunywa majisafi au juisi ili kuusaidia mwili wangu kupona kutokana na mda mrefu wa kazi na masomo. Mwili unahitaji kupumzishwa. Pia akili inahitaji kupumzishwa. Pia napenda kutumia mda wa kupumzika kufanya mambo ninayopenda binafsi kama kuchora, kushona na kusoma vitabu ni ninavyovipenda. Hili linanisaidia kupata furaha. Linanisaidia kuwa na mawazo safi na kuwa tayari kufanya shughuli zifuatazo za siku ijayo.

Kama mwanarika nimewahi kununua tikiti za Tukio mara nyingi inafanyika pale ninapoenda tamasha michezo au hafla za burudani na kununua tiketi kunanisaidia kupata nafasi ya kushiriki kamilifu na kufurahia Tukio hilo Zaidi ya hapo, kununua tiketi kunanifunza mpangilio na uwajibikaji, ninapaswa kuzingatia pay, mda na wapi nitakaa au kushiriki ili nisishindwe. Hii hunifundisha pia kuhifadhi fedha na kupanga bajeti. Matukio pia yanahitaji kuwa na mavazi. Mavazi yalioandikwa katika tiketi, hivyo basi nahitaji kupanga fedha zangu vizuri ili kununua mavazi hayo Pia, pale ninaposhiriki tukio baada ya kununua tiketi najisikia furaha kubwa na kuridhika Kwani, jitiha zangu na mipango yangu inatokana na matokeo mazuri na njia nzuri ya kujifunza kujipanga na kufurahia matokeo ya kazi yangu.

Nina hisia tofauti tofauti kuhusu wasilisho Wakati mwingine najihisi hofu kidogo au wasiwasi Hasaa kama ni wasilisho mbele ya watu wengi Kwa sababu najua kila mtu atakua akiangalia na kusikiza maneno yangu Hata hivyo, najihisi pia furaha na kujivunia pale ninapoweza kueleza mawazo wazo langu vizuri na watu wananielewa Zaidi ya hapo, wasilisho hunifundisha kujithibitisha, kuongea kwa wazi na kujiamini Kila wakati ninapofanya wasilisho, najifunza jinsi ya kupanga maneno yangu, kuthibiti sauti yangu na kudumisha mtazamo mzuri mbele ya hadhira Pia, najihisi motisha na kujifunza zaidi kwa sababu najua kila wasilisho ni nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu na kuimarisha uwezo wangu wa mawasiliano. Hii ni sehemu muhimu ya kujijenga kama mwanafunzi na mtu kwa jumla.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa njia ya heshima na kuelewa, siasa ni muhimu kwa sababu huadhiri maisha ya kila mmoja katika jamii kama vile elimu, afya, usalama na fursa ya ajira Napenda kujua jinsi viongozi wanavufanya maamuzi na jinsi wananchi wanavoweza kushirikiana kuboresha maisha ya kila mmoja Zaidi ya hapo kuzungumza kuhusu siasa kuna nifundisha kujiamini, kufikiri kwa kina na kueleza maoni yangu kwa uwazi. Hii ni muhimu hasaa pale ninapokuwa mwanafunzi kwani kuna nisaidia kuelewa mchakato wa serikali na sheria na jinsi raia wanavyoweza kushiriki katika maendeleo ya nchi. Pia napenda mazungumzo ya siasa ya napokuwa ya kuchangia maarifa na ubunifu badala ya mabishano makali Hii hunifundisa uvumilivu heshima kwa maoni tofauti na mshikamano wa jamii Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku Kwa hivyo.

Mimi hutumia wi-fi, napenda kutumia wi-fi kwa sababu inafanya kutumia intaneti kuwa rahisi na haraka na mara nyingi ni gharama nafuu kuliko kutumia data ya simu Kwa mfano, napenda wi-fi kusoma masomo, kutazama video za kielimu, kushirikiana na wenzangu, kufanya utafiti na pia kujiburudisha Zaidi ya hapo, wifi inarahisisha mawasiliano ninaweza kutumia whatsapp, baruapepe na zoom bila wasiwasi ya kuisha kwa haraka. Pia, wifi inahakikisha kwamba unaweza kupata taarifa nyingi kwa mda mfupi, jambo ambalo ni muhimu sana kwa mwanafunzi au mtu anayefanya kazi za kila siku. Kwa kifupi, wifi ni muhimu sana kwa elimu, burudani na mawasiliano na inasaidia kuokoa gharama za kutumia data ya simu. Pia hufanya maisha ya mtandaoni kuwa rahisi na yenye tija zaidi. Pia husaidia sana katika kazi na pia inaweza kukumpa mtu kipato cha kila siku.

Kujianda kwa mkutano ni muhimu sana ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri na mkutano unafanikisha bila matatizo kwanza Napanga maelezo yote nitakayo zungumzia kuhakikisha ninafahamwa hoja zangu vizuri na niko tayari kujibu maswali Hili lina nisaidia kuzungumza kwa uhakika na kwa ufasaha Zaidi ya hapo, napanga vifaa vyote vinavohitajika katika kalamu, daftari, slides, au vifaa vyakuonyesha maelezo. Hili li nahakikisha kwamba kila kitu kiko tayari na hakuta kuwa na usumbufu wowote wakati wa mkutano. Pia najipanga kimsingi kisaikolojia na cheza midomo na chezesha midomo kidogo kuvuta pumzi kwa utulivu na kujiweka kimia ili kupunguze hofu au wasiwasi Hii hufanya nijisikie amani na kujiamini zaidi wakati wakuzungumza mbele ya watu Kwa kifupi, kujianda kwa mkutano ni mchanganyiko wa kupanga hoja zako, kuhakikisha vifaa vyote viko tayari na kujiweka tayari kisaikolojia. Hii ufanikisha mkutano kuendelea kwa utulivu na mafanikio.

Mimi napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunifanya nijisikie raha na tulivu. Wakati wa baridi, mwili hauchoki haraka na ninaweza kutembea, kucheza au kufanya kazi za nyumbani au shule kwa urahisi bila kujaa jasho. Pia, baridi hunisaidia kusoma na kujifunza kwa umakini zaidi kwani akili yangu inabaki macho na yenye nguvu. Zaidi ya hapo, napenda baridi kwa sababu inatoa fursa ya kuvaa nguo za mtindo kama koti, skafu au kofia. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri na kuonyesha mtindo wangu. Baridi pia hufanya mazingira kuwa tulivu au mazuri kuangalia kama maua, miti na anga safi. Jambo linaloongeza furaha ya moyo. Kinyume chake, joto kali mara nyingi hunifanya nijisikie mchovu, wenye jasho na kukosa raha ya kufanya mambo ya kawaida Hivyo basi, baridi ni hali ninayopendelea sana kwa sababu inachangia afya yangu, furaha, utulivu wa akili na uwezo wa kufanya shughuli mbali mbali bila usumbufu.

Ndio, napenda kucheza na pia kutazama michezo kwa sababu kila moja huniwazia furaha kwa namna tofauti. Kucheza michezo kuna nifundisha ushirikiano, nidhamu, uvumilivu na mazoezi ya mwili. Kwani ninaposhiriki michezo, mwili unakuwa na nguvu na akili inajifunza kushirikiana na wenzangu. Kwa upande mwingine, kutazama michezo ni jambo la kufurahisha na kujifurahisha. Hey, napenda kuona mbio, mpira wa miguu. Mchezo wa mitindo ya kigeni kwa sababu kuna nipa maarifa mapya, motisha na mbinu za kucheza au kushiriki kwenye michezo. Pia, kutazama michezo kuna nifundisha kushirikiana kwa moyo wa heshima, Kwani ninajifunza jinsi wachezaji wanavoshirikiana, timu zao na kushirikiana kwa umoja. Zaidi ya hapo, michezo yote iwe inachezwa au inatazamwa, hunitaizia kupumzisha akili baada ya masomo, kujiburudisha na kujifunza mambo mapya. Hii inachangia kuwa na mwili na akili yenye nguvu na furaha.

Mimi nakaa hadi saa tatu au saa nne za usiku kakawaida lakini wakati mwingine nikisha Nikisha masomo au kazi nyingine naweza kulala mapema kidogo Napenda kulala mapema ili mwili wangu upate usingizi wa kutosha Kwani usingizi mzuri hufanya akili yangu kuwa makini na mwili wangu uwe na nguvu siku inayofuata Zaidi ya hapo, wakati wa usiku ni muhimu pia kwa kupumzika baada ya shugli za mchana na jioni kusoma kidogo kabla ya kulala na kupanga mambo ya kesho. Nikilala mapema najihisi tayari kwa masomo michezo na shugli za nyumbani katika siku inayofuata. Kwa kifupi, kulala mapema na kuwa na ratiba ya siku. Hunifundisha nidhamu, husaidia afya ya mwili na akili na hunifanya nijisikie na furaha na utulivu moyoni. Kulala mapema kuna manufaa mingi kuliko kulala usiku sana.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni mengi lakini mojawapo ni kukatisha kazi niliopewa kwa ufanisi na haraka Hii hunifanya ni pate sifa na pongezi kutoka kwa wenzangu na wasimamizi Pia nimejifunza jinsi ya kushirikiana na wenzangu kupanga kazi na kutumia mda vyema ili kufanikisha kila jambo kwa wakati Zaidi ya hapo, mafanikio kazini hunifundisha uvumilivu nidhamu na ustadi wa kazi kufanya kazi kama timu. Kwa mfano, mara nyingine nikiwa kazini tulipokuwa na mradi wa pamoja nilishiriki kwa bidii na mwishowe tulifanikiwa kufanikisha mradi huo. Hili linifanya nijivunie na pia kunipa motisha wa kufanya kazi kwa bidii siku zote. Kwa kifupi, mafanikio ya kazini sii tu kwamba kunijalia furaha na kuridhika, bali pia hunifundisha maadili ya kujiamini, nidhamu na kushirikiana kwa moyo wa heshima.

Ndio. Napenda kusikiliza radio kwa sababu inafaida nyingi katika maisha ya kila siku. Kwanza, radio huniburudisha. Muziki unaochezwa hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Hasaa baada ya sikundefu ya kazi au masomo. Pili, radio ni chanzo muhimu cha habari. Kupitia radio na pata taarifa za haraka kuhusu yanayotokea nchini kama habari za usalama, siasa, elimu na afya. Hii hunifanya niwe mtu mwenye uelewa wa mambo ya nayoendelea katika jamii. Tatu, vipindi vya elimu na mazungumzo hunifundisha maadili stadi maadili study za maisha na kunijenga kifikra. Kuna kipindi vinavyo zungumzia maswala ya vijana, mahusiano, biashara na hata afya ya akili ambavo hunisaidia kufanya maamuzi bora Nne, radio hunisaidia kujifunza lugha kusikiliza watangazaji wakizungumza kiswahili fasaha au lugha nyingine huboresha msamiati na matamshi yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kuna mambo katha ninayofanya nikieleza kama mwanarika. Kwanza? Nakula chakula cha mchana ilikupata nguvu. Chakula hunisaidia kurejisha nguvu baada ya kufanya kazi au kusoma tangu asubuhi. Na kufanya niweze kuendelea na shughuli za mchana kwa ufanisi. Pili, napumzika kidogo wakati mwingine na kakimia napumwa kwa utulivu au nalala kwa dakika chache. Kupumzika hunisaidia kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie niwefreshi. Tatu, nawasiliana na marafiki. Tunaweza kuzungumza, kucheka na kubadilisho na mawazo kuhusu masomo, kazi au maisha kwa jumla. Hii huimarisha urafiki na kunipunguzia msongo wa mawazo Ne nasikileza mziki au radio Hii huniburudisha na kunibadilisha mawazo kabla ya kurejea kwenye shugle za mchana Wakati mwingine pia napitia kwenye simu kuangalea ujume muhimu au habare fupi.

Nina njia nyingi sana za kujistawisha na kujiendeleza kifikra, kimwili na kijamii. Kwanza, kujifunza ujuzi mpia. Likizo ni muda mzuri wa kujifunza mambo kama kutumia kompyuta, kushona, kupika vyakula vipya au hata kujifunza lugha nyingine. Ujuzi huu huniongezea maarifa na unaweza kunisaidia baadaye maishani. Pili kusoma vitabu au makala ya kielimu. Kusoma hunipanua akili, huniongezea msamiati na hunisaidia kufikiri kwa kina. Naweza kusoma vitabu vya hadithi, elimu au vya motisha vinavyonijenga kimaadili. Tatu, nafanya mazoezi ya kimwili wakati wa likizo nafanya mazoezi kama kukimbia kucheza mchezo au kutembea, hili hunifanya niwe na afya njema huniongezea nguvu na kupunguza msongo wa mawazo Nne, kushiriki shughuli za kijamii naweza kusaidia nyumbani kushiriki kazi za kijiji na kujitolea kuwasaidia wengine, hili hunijenga kitabia hunifundisha kuwajibika na kushiriki na watu. Tano najipanga na kuweka malengo Likizo hunipa muda wa kutafakari maisha yangu, kutambua nilipokosea na kupanga malengo ya baadaye. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo mzuri maishani.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, nikyeleza michezo hii ya video hunipaburudani, unisaidia kupumzika baada ya kazi na masomo, kwanza michezo ya video hunifanya ni punguze msongo wa mawazo, nikicheza kwa mdamfupi akili hupumzika na hujihisi kuwa niko huru zaidi, uwisi kuwa nimepumzika, na ninaweza kufikiri vyema Pili, lina nisaidia kuendeleza fikra na umakini michezo mingi huwitaji kupanga mikakati kufanya maamuzi ya haraka na kufikiri kwa makini jambo linaloni jenga kiakili Tatu, michezo ya video hunisaidia kuimarisha urafiki Wakati muingine nacheza na marafiki tunashindana au kushirikiana Jambo linalongeza mshikamano na furaha Atahivyo napenda kucheza kwa kiasi Hili nisimame katika majukumu yangu mengine kama vile masomo kazi na familia Kwa ujumla mchezo wa video ni njianzuri ya burudani na kujifunza endapo itatumika kwa nidhamu.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Teknolojia ya sauti hunisaidia sana katika maisha ya kila siku. Kwanza, naitumia kuwasiliana. Kupitia simu, ninaweza kupiga au kupokea simu na kuzungumumza na watu walioko mbali bila kukutana ana kwa ana. Hili huraishisha mahusiliano na kuwakoa mda. Pili, teknolojia ya sauti hutumia kwa kujifunza na kupata tarifa na sikiliza radio, kipindi vya elimu, podcast na mihazara ya sauti. Pii, unisaidia kuelewa masomo vizuri na kujifunza mambo mapia hata nikiwa nyumbani au safarini. Tatu, nahitumia kama burudani, husikiliza mziki, tamdhilia za radio na vipindi vya mazongumzo vinavoni burudisha na kunipungzia mzongo wa mawazo. Nne, teknolojia ya sauti unisaidia kujifunza luga na koboresha matamshi. Kusikiliza radio, kusikiza watu wanapozungumza, hunijenga kimsamiati na hunisaidia kuzungumza kwa ufasaha zaidi.

Kumbukumbu ya kutembelea mbuga ya wanyama. Tuliwaona wanyama kama vile ndege wa angani wanyama pori kama vile tembo, ndovu na simba. Hii ilikuwa safari ya kipekee kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza kuona wanyama wengi wa pori kutoka karibu. Nilifurahi kuona wanyama wakicheza, kula na kutembea kwa uhuru katika makazi yao hasili. Nilijifunza mambo mapya kuhusu mazingira na wanyama walimu walituonyesha jinsi wanyama wanavyoishi chakula chao na umuhimu wakulinda misitu ili wanyama waendele kuhishi Hii ili nifundisha kueshimu asili na kuzingatia mazingira Nilifurahia kushirikiana na marafiki tulipiga picha kucheka na kuzungumza kuhusu wanyama tuliokua tunawaona safari hiyo ilituunganisha zaidi kama darasa. Mwisho, kumbukumbu hii ilinifanya nipende shule zaidi, si kwa masomo tu, bali pia kwa shughuli za kujifunza kwa kivitendo. Nilihisi furaha mshikamano na shauku ya kujua zaidi kuhusu dunia ya wanyama.

Mimi hutumia simu yangu kwanjia mbali mbali katika maisha ya kila siku, kwanza naitumia kuwasiliana, napiga simu nakutuma ujumbe kwa familia, marafiki ili kuwasiliana nao mara kwa mara, hasaa wanapokuwa mbali. Pili naitumia kujifunza natumia simu kusoma masoma mtandaoni kutafuta tarifa muhimu na kusikiliza vipindi vya kielimu ili kunisaidia kuongeza marifa na kuelewa mambo kwa urahisi Tatu naitumia kwa burudani nasikiliza mziki natutazama video na wakati mwingine nacheza mcheza ya video ili kupumzisha akili yango baada ya masomo Nne, naitumia kupata habari Kupitia mitandao otuvuti za habari Napata tarifa za matokea yaliendelea nchini na duniani kwa wakati Mwisho, naitumia kupanga shugli zangu Natumia kalenda, alamu na kumbu kumbu au notes kunikumbusha majukumu au mipango yangu ya kila siku.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi, salama na inarahisisha maisha ya kila siku kwanza inaniwezesha kufungua simu au kompyuta haraka baada ya kuandika nambari au nenosiri naweza kutumia kidole changu kufikia simu au programu ambalo linaniongoza kwa urahisi au haraka. Pili, inahakikisha usalama, vidole vyangu nivyakipekee, hivyo hakuna mtu mwingine anavyoweza kufungua simu yangu, benki, mtandaoni, au mifumo mingine ya kifedha bila ruhusa yangu. Hii inaboresha faraga na kulinda taarifa zangu binafsi. Tatu, inanisaidia kuthibiti ufikiaji. Kwa mifumo ya shule, kazi au ofisi, fingerprint system inahakikisha kwamba kila mtu anafikiwa na shughuli zake binafsi hii husaidia kuzuia udanganyifu au wizi. Nne, ni njia ya kisasa na ya kiufundi. Inafanya teknolojia kuwa rafiki wa kila siku ikirahisisha maisha bila kutoza muda mwingi wa kuingiza memo neno siri au pin. Kwa ujumla mfumo wa usalama wa vidole ni salama ya haraka na yenye ufanisi husaidia kulinda faraga na amali ya mtu binafsi.

Kufanya marafiki wapya au kutengeneza marafiki wapya ni jambo la kufurahisha lakini linahitaji uangalifu na tabia njema kwanza kuwa mkarimu na mchangamfu Nikiwapo kwenye mazingira mapya huwa natabasamu na kuzungumza kwa adabu Hili hufanya wengine kujisikia vizuri wakiwa karibu nami na wanataka kuzungumza nami zaidi Pili kusikiliza na kuelewa wengine wakati napokutana na mtu mpya au watu wapya Nauliza maswali kuhusu mtu huyu, maslahi yake na masomo yake au kusikiliza kwa makini. Hili hufanya mtu ajisikie kudhaminiwa na kufungua njia ya urafiki wa ukweli. Tatu, kushirikiana katika shughuli za kufanya kazi pamoja, michezo au shughuli za darasa au jamii. Hunisaidia kuungana na wengine wakati wa kushirikiana. Tunajifunza kutegemeana na kuaminiana. Nne kuwa mkweli na mnyenyekevu kila mtu anapenda rafiki mwaminifu kusema kweli na kuonyesha tabia nzuri huongeza imani na hufanya urafiki kudumu tano najifunza mambo mapya pamoja kutembea sehemu za kielimu michezo na vikundi burudani kuna saidia kugawana uzoefu na kuongeza uwezekano wakupata marafiki wapya.

Mimi napendelea shati, shati ni rahisi kuvaa ni safi na unaweza kuvaliwa kwa hali nyingi, shule, kazini, mikutanoni, mikutano ya kirafiki shati kutoa ustaafu na heshima, mtu anayevalia shati mara nyingi huwonekana mkarimu na mtathiminiwa wawengine Pili, shati ni rahisi kuchanganya na surwali au sketi Unaweza kuwa na mtindo mzuri bila kutumia nguvu nyingi na huwenda sawa na rangi nyingi Tatu, shati ni nafuu wakati wakusafisha na kuwosha Mara nyingi ni rahisi kuepuka mabaki ya harufu au kutunza tofauti na tishati ambazo Mara nyingi zinarundo la mapambo au mashati maalum ya kuwosha Hata hivo tishati pia ni nzuri wakati unataka mtindo wa kisasa au casual lakini kwa jumla shati linasaidia kwa urahisi heshima na urahisi wakutumia.

Mimi hufanya mbambo mengi wakati wa baridi kali ili kujilinda na kufurahia hali ya hewa kwanza na vaa nguo nzito na za joto Napenda kuvaa koti sweater soksi ndefu na kofia ili joto ilio mwilini isipotee. Pia hufanya nisihisi baridi kwa urahisi pili na kunywa vinywaji vya moto kama chai kahawa au supu. Hili hufanya mwili ue mwenye joto ya ndani na kunipa furaha wakati wa baridi. Tatu, nakaa ndani au karibu na jiko la moto nikikaa mahali pajoto napumzika mara nyingine nasoma vitabu nasikiliza radio au kucheza michezo ya video. Hii hufanya muda upite kwa furaha na hata ikiwa nje kuna baridi kali. Nne nafanya shuguli ndogo ndogo zinazo nifurahisha kwa mfano kucheka na marafiki familia kuandaa chakula moto pamoja hili hufanya hali ya baridi isiwe kero bali iwe fursa ya kushirikiana na kufurahia.

Mimi napenda chakula cha mchana au chakula cha jioni kilicho kitamu lakini kipenzi changu zaidi ni wali wanyama wakukaanga wali hunipa nguvu na nyama huongeza ladha na furaha ya kula Mara nyingine pia napenda supu ya mboga ikiwa na pilipili kidogo kwani hunifanya ni hisi joto na furaha Pili napenda matunda kama vile ndizi machungwa Bada ya kula, kwani hunisaidia kuwa na afia nzuri na hunifanya nijisikia freshi. Pia, matunda kama hayo yakimengenwa na kufinywa kutengeneza juisi, inakua ubora zaidi kwani juisi iliotengenezwa pasipo na mashini, inaubora zaidi kuliko ile iliopitia kwenye mashini. Chakula kitamu kama wali na nyama wakukaanga inapasa kuliwa na watu wote ili kuujua utamu wake wengine wanapenda chapati lakini mimi ndiye pekee katika familia yetu ninaependa nyama na wali.

Nasomea habari mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali vinavyo aminika kunipa taarifa sahihi na haraka Kuna baadhi ya njia ninazotumia kwanza tovuti za habari kuna tovuti za vyombo vya habari kama gazeti, televisheni au vituo vya habari vinavyotoa makala, ripoti na picha kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi hizi hunisaidia kupata taarifa sahihi na kwa wakati. Pili, mitandao ya kijamii kwa uangalifu, nikitumia Facebook, Twitter au Instagram nasoma habari zinazoshirikishwa na vyombo vya habari vinavyotambulika. Hili hunisaidia kupata habari haraka lakini napima mara mbili ili kuhakikisha si uwongo. Tatu, apps za habari kuna programu maalum kwenye simu ambazo zinatoa taarifa za haraka kama matukio ya michezo, siasa na elimu. Napenda hizi apps kwa sababu zinarahisisha kupata habari popote nilipo. Nne podcast au vipindi vya sauti mtandaoni hivi huniwezesha kusikiliza habari na maelezo kwa kini kuhusu maswala mbalimbali na mara nyingine kuburudisha pia.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu kunanipa faida nyingi kama vile kunisaidia kuwa na afya njema. Kutembea ni mazoezi rahisi yanayosaidia mwili kufanya kazi vizuri na kunipunguzia uchovu wa kukaa kwa muda mrefu. Pia, hunipa fursa ya kutafakari na kopumzika kiakili. Nikitembea huwa naangalia mazingira na kusikiliza sauti za asili au mziki Jambo linalo nituliza akili tatu kutembea kunanifanya nijitegemee badala ya kutumia usafiri kila mara Naweza kufika sehemu zilizo karibu bila gharama na kwa uhuru pia ninaweza kusave pesa kununua vitu vingine pesa nilizo nilizokusudia kupanda gari au pikipiki Mwisho hunisaidia kufurahia mazingira na jamii ni kitembea nakutana na watu tofauti nasalamiana nao na kujisikia kuwa ni sehemu ya jamii.

Ujenzi wa kwanza ambao ningependa kujifunza ni ujenzi wa teknolojia na kompyuta napenda kujua jinsi ya kutumia kompyuta, kuunda programu na kufanya kazi na vifaa vya kiteknolojia. Ujuzi huu ni muhimu kwa shule, kazi na maisha ya kila siku. Pia ningependa kujifunza lugha mpya. Kujifunza lugha mpya kunanipa uwezo wa kuzungumza na watu mbali mbali kuelewa tamaduni tofauti na kuongeza marafiki Hii pia hunipanulia nafasi ya elimu na kazi za baadae Tatu, kupika na ujuzi wa chakula kujua kupika vyakula mbali mbali si tu furaha bali pia inasaidia kuishi kwa afia na kushirikiana na familia na marafiki Nne, ningependa kujifunza study za maisha kama vile biashara na uongozi. Napenda kujifunza jinsi ya kupanga vizuri, kuendesha mradi, au kuwa kiongozi wa timu. Hii ni muhimu katika shule na maisha ya badaye. Tano, ningependa kujifunza ustadi wa michezo na sanaa. Napenda kujua kucheza mziki, kuimba na michezo ya mikono. Hii inasaidia kujieleza, kupumzika na kufurahia maisha.

Jambo la kwanza ni nalofanya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kupanga sherehe ndogo na familia yangu, tunapanga chakula kitamu, keki na vinywaji, mara nyingine tunapanga nyumba kwa mapambo madogo kama vile bendera na baluni ilikuonyesha furaha ya siku hiyo Pili napokea zawadi na salamu marafiki na familia hunitumia maneno ya upendo na zawadi ndogo jambo linalonifanya nijisikie kuthaminiwa na furaha, tatu michezo na shugli ya kufurahia wakati mwingine Tafanya michezo na shugli za kufurahia wakati mwingine tunacheza michezo midogo kucheka na kushirikiana ili kila mtu afurahie hiyo hufanya siku ya kuzalia isiwe ya kawaida tu bali ya kumkumbusha kumbukumbu ya furaha Napata muda wa kushirikiana na marafiki wakaribu tunazungumza kucheka na kubadilisha hadithi na mawazo Kwa ujumla kusherehekea siku kuzaliwa ni mchanganyiko wa furaha kushirikiana na kutafakari na ni kumbu kumbu ya maisha isiyo sahaulika.